Kwa kweli, hii ni swali ambalo limekuwa likiulizwa sana na kila mtu ana maoni kulingana na uzoefu wa kibinafsi. Mimi binafsi napenda mbwa zaidi kuliko paka, lakini hiyo haimaanishi kwamba sipendi paka kabisa. Kila mmoja ana sifa zake za kipekee. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu sana, mara nyingi mbwa anapomzoea mtu huwa mlinzi mzuri, rafiki wa kweli na mwenye kuelewa hisia zake. Mbwa wanaweza kusaidia hata kwa watu wenye matatizo ya kiakili kwa sababu wanatoa upendo bila masharti. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nilikuwa na mbwa nyumbani. Kila siku alipo, alinisikindikiza hadi shuleni na kurudi. Alikuwa sehemu ya familia yetu. Kila mara nilipohisi huzuni alikaa karibu nami, kana kwamba, anahisi hisia zangu. Huo ni uhusiano wa kipekee sana. Lakini pia napenda paka kwa sababu ni watulivu na wasafi sana. Wanaweza kuwa wapenzi sana na kuelewa hisia pia ingawa mara mingi wanapenda kuwa huru. Kwa watu wanaopenda utulivu na upole paka ni wanyama wa kupendeza sana. Kwa hivyo ingawa napenda mbwa zaidi kwa sababu ya uaminifu na ulinzi napenda pia paka kwa utulivu na tabia zake za kipekee. Mwisho wa siku wote ni wanyama wa kufurahisha na kila mmoja ana nafasi yake katika maisha yetu.

Kwa kawaida, swala la kufuwa nguo linategemea mambo mengi, kama vile latiba kila siku idadi ya nguo unazovaa hali ya hewa, na kama una mashini ya kufulia au unafuwa na kwa mikono. Mimi binafsi, ufuwa nguo mara mingi handi, mara mbiri, handi tatu kwa wiki. Kawainda, ufuwa maramoja katikati ya wiki, kisha tena mwishoni mwa wiki. Asa, jumamosi au jumapiri. Sababu ni kwamba, napenda kuwa na nguo safi kila wakati na nasipendi kusubiri handi nguo ziwe nyingi sana ndiyo nifue. Pia, kwa sababu naenda chuoni au kazini kila siku, nguo zinaisha haraka, nguo za ndani na za kazi hua nazipa kipa umbele kufuliwa mara kwa mara. Wakati wa mvua, huwa nina changamoto kidogo kwa sababu nguo uchukuwa munda kukauka. Wakati kama huo, huwa nafuwa mapema zaidi au natumia mashini kama ipo au nikaye na nguo chache zinazobadirishwa haraka. Kwa hivyo, kufuwa mara mbili hadi tatu kwa wiki, unisaidia kueka mambo safi na mpagirio. Lakini naerewa pia kuna wakati wanafuwa, watu wanafuwa kila siku na wengine mara moja tu kwa wiki. Yote inategemea mtu binafsi ratiba yake na mutindo wa maisha.

Kwa upande wangu, swari hili inaonekana raisi lakini lina maana kumbwa sana. Kitanda ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Na tunatumia muda mwingi tukilala karibu theluthi moja ya maisha yetu. Kwa hivyo, aina ya kitanda nachokipendela inaadhiri moja kwa moja ubora wa usingizi wako. Afya ya mgongo wako na hata hali yako ya hisia unapozinduka asubuhi. Tukiangalia maana ya kitanda kigumu, wengi humaanisha godoro lililo na uimara kumbwa. Si laini sana na linatoa msaada wa kutosha kwa mgongo. Kwa upande mwingine, kitanda kizuri, ni neno linaloweza kuwa na maana pana. Linaweza kumaanisha godoro laini na kifahari, lina joto la kutosha, linavutia kumuonekano. Au hatari na teknolojia kisasa kama memory form. Mimi binafsi napendelea kitanda ambacho kiko katika kiko katikati. Si kigumu sana wala laini kupita kiasi. Nilishawahi kulala kwenye kitanda kigumu sana wakati nilikuwa kijijini. Na ingawa kulikuwa na msaada mzuri wa kimgongo. Sikupata usingizi mzuri kwa sababu haikunifanya nijisikie vizuri. Pia nimeshalala kwenye godoro laini sana na hii ilikuwa kama kuzama. Nilizinduka nikiwa na maumivu ya mgongo. Kwa hivyo, sasa kitanda kizuri kwangu ni kile chenye uimara wa wastani. Kila mto wa kutosha na kimewekwa vizuri kwenye fremu ya kitanda imara. Watu wanapochukua aina ya kitanda kuna mambo kadhaa ya kuzingatia moja kuna ile afya ya mgongo. Watu wenye matatizo ya mgongo mara nyingi huambiwa watumie vitanda vigumu zaidi. Ya pili kuna bajeti, si kila mtu ana uwezo wa kununua kitanda cha bei ya hali ya juu. Hivyo mara nyingi uchaguzi huathiriwa na uwezo wa kifedha. Ya tatu ni mapendekezo binafsi, baadhi ya watu hujisikia raha wakilala kwenye godoro ngumu wengine kwenye laini. Ya nne ni hali ya hewa, katika maeneo ya baridi, godoro laini lenye joto linaweza kuwa bora kuendeleza zaidi naweza kumbuka wakati mmoja, nikiwa chuoni, nilikuwa nikipanga na rafiki yangu. Na rafiki yangu na tulikuwa tukitumia godoro lililokuwa na chebe chebe nyingi. Zilizokuwa zikinyea ilikuwa kero. Usiku wa kwanza usingizi haukupatikana kabisa. Ilikuwa funzo la umuhimu wa kuwa na kitanda kizuri. Baadaye nilinunua godoro jipya la wastani. Si ghali sana lakini lenye ubora wa kutosha. Na tofauti ilikuwa kubwa nilianza kupata usingizi mzito na asubuhi nilikuwa najisikia mchangamfu zaidi. Kwa kumalizia, sidhani kama kuna jibu moja sahihi kati ya kitanda kigumu au kizuri. Inategemea sana mahitaji ya mtu binafsi. Lakini kwa ujumla, lazima kitanda kiwe na uwiano mzuri wa faraja na msaada kwa mwili. Bali na hilo, kueka mazingira safi ya kulala kama vile shuka, safi mito, mizuri na utulivu huchangia pia katika usingizi bora.

Wasilisho ni jambo ambalo limekua sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Hasa kwa wanafunzi, walimu, kama mimi wafanya kazi ofisini na hata wafanya biashara. Njia ya kuwasilishana kwa undani kuhusu wazo, mada, au hoja, mbele ya hadhira ama mbele ya watu wanaoskiza mimi binafsi ninapofikiria kuhusu wasilisho. Najisihi na mchanganyiko wahisia kuna wakati najisi jasiri na tayari. Na wakati mwingine hofu na wasiwasi hujitokeza. Mara nyingi hisia zangu kuhusu wasirisho hutegemea maandalizi nikijiandaa vizuri kwa kawaida huwa najiamini zaidi najua ninacho nitakachosema najua mtiririko wa hoja zangu na pia najua hadhira yangu ni ya aina gani. Maandalizi huniwezesha kukua mtulivu kuzungumza kwa ufasaha na hata kujibu maswali nitakayoulizwa. Lakini kuna wakati mwingine mandalizi yamekua yaharaka au nimekua na muda mfupi wakujiandaa katika hali kama hiyo najikuta najihisi hofu na pia mwenye kuchanganyikiwa najihisi kama siwezi kuelewa vizuri nitapoteza mwelekeo wakati wa uwasilishaji. Wafu ni ya kawaira na kadri muda unavyopita nmekua nikijitifunza jinsi ya kuidhibiti pia aina ya watu wanaowasilisha mbele ya huathiri sana jinsi ninavyojisikia ikiwa nikundi la watu unawafahamu au walimu wangu wakaida ambao tumezoeana najisikia huru zaidi. Lakini nikikutana na hadhira mpya au watu wa ngazi ya juu zaidi hofu huwa kubwa sana kidogo. Nakumbuka wakati mmoja chuoni tulipewa jukumu yakuwasilisha utafiti wetu mbele ya darasa kwa bahati mbaya nilikuwa na mgonjwa kwa siku mbili kabla ya siku ya wasilisho. Na maandalizi yangu hayakuwa ya kutosha, nilijaribu kutumia muda wa mwisho wa siku hiyo kujiandaa, lakini nilihisi kutokuwa heri na tayari. Asubui ya siku ya uwasilishaji nilikuwa na wasiwasi mkubwa, kwasababu sikuwa nimejitayarisha. Nilipanda jukwaani na hata kabla sijaanza kuzungumza mikono yangu ilikuwa inatetemeka lakini kitu kizuri ni kwamba nilipokuwa nikiendelea kuzungumza, nilianza kupata ujasiri, niliona baadhi ya wanafunzi wakinipa ishara ya kuunga mkono, wengi walikuwa wakiandika nakutikisa vichwa wakionyeshana kuelewa. Mambo yalikwenda vizuri kuliko nilivyotarajia, kutoka hapo nilijifunza kuwa hata ukiwa na hofu unaweza bado kufanya vizuri kwa kujiamini na kushikilia msingi wa vile unachokijua.

Kwa sasa teknolojia imekua sehemu muimu sana ya maisha yetu ya kila siku hinojuivo Mimi binafsi kuna zana katha za kidigitari. Ninazotumia kila siku ambazo haziwezi kutoka kukosa katika shuguri zangu. Kwanza kabisa simu yangu ya mkononi li zana ya msingi sana. Kupitia simu unaweza kutuma programu mbaribari kama WhatsApp, telegramu na meseji kwa mawasiriano ya haraka. WhatsApp inanisaidia kwasirishana na familia, marafiki na hata wenzangu, wakazi au masomo. Mara nyingi tunatumia makundi ya WhatsApp kushikiriana tarifa muhimu kama ratiba kazi au hata kushikiriana maoni kuhusu maswala mbaribari. Piri natumia Google Chrome au browser nyingine kutafuta tarifa, kujifunza mambo mapia na hata kuangalia video za erimu kwenye YouTube. Kwa mfano, ninapotaka kujifunza kwa kitu furani kama vile ujuzi wa kwahariri video au kuandika insha nzuri naangalia gugu na kutafuta muongozo. Zana nyigine ni gugu drive ama one drive ambazo nazitumia kuhifadhi mafaili yangu kama vile hati picha na kazi za shule. Hii inanisaidia sana kwa sababu sihitaji kubeba kila kitu kwenye flash disk au laptop. Vile vile gugubiti ni zana za muhimu zinatotumika kwa mikutana au mafunzo ya mtandaoni. Tangu COVID-19, hizi zana zimekuwa maarufa sana. Leo hii unaweza kuhuduru darasa au semina ukiwa nyumbani tu. Lakini pia zipo changamoto wakati mwngini unapowasilisha kutumia muda mwingi kwenye mtanda la kijamii bila kusudi. Pia matumizi makubwa ya intaneti yanaweza kugarimu hela nyingi na kwa wakati mwingine vifaa vyenyewe kama simu au laptopu viki haribika unaweza kupoteza kazi zako muhimu.

Nam, mimi huvaa saa kila wakati na si kwa sababu ya kuangalia muda tu bali, kwa sababu saa imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Katika ulimwengu wa sasa ambapo simu zetu zinonyesha kila kitu. Baadhi ya watu huona kuvaa saa kama kitu cha thamani. Lakini kwangu ni zaidi ya kifaa cha kuonyesha saa. Wakati kabisa, kwa kwanza kabisa, saa ni maarama ya nidhamu. Inanikumbusha umuhimu wa muda na kusaidia kuwa makini na ratiba zangu. Kila ninapoangalia saa mkononi mwangu, ninakumbushuwa kuwa kila dakika inadhamani na kupaswa kutumika kwa busara. Kwa mfano, kama nina miandi au kazi umuhimu, kuvaa saa ya hunisaidia kutokuwa mtu wa kuchelewa. Vile vile, kuna tofauti kati ya saa ya mkononi na simu. Unapovaa ya saa ya mkononi, hauhitaji kila mara kufungwa simu. Jambo ambalo, jambo ambalo, linaweza kuvuruga na kuizingira mkwenye mtandao ya kijamii ambadala. Na kukagua muda tu saa hunipa wepesi wa kupata matarifa ya muda. Haraka bila kufuruga mtiririko, wakati au mazungumuzo kuna pia aina mbili mbalimbali za saa. Na kila moja ina maana maalumu na utumika katika mazingiri tofauti. Kuna saa za kidigitali that is smartwatch ambazo hufuatilia afya yako kama wa mpigo ya moyo, hatuwa unapozichukua kwa siku na hata kukaa kwako bila mimi binafsi hutumia saa ya aina hii kwa sababu inanisaidia kufuatilia mwenendo wa afya yangu na kukumbushwa mambo muhimu kama kunywa maji ya kufanya mazoezi. Kwa upande mwingine, kuna saa za kawaida zile ambazo si za kielectroniki au kidigitali. Lakini zina mvuto wa kipekee, huonyesha mtindo wa mtu na hata hulka yake. Kuna wakati huvaa saa kama sehemu ya mtindo yao, kwao saa ni urembo kama pete au bangili. Hili ni jambo ambalo nina lielewa vizuri. Kwa saa pia, huongeza muonekano mtu kitaalamu au kigeni. Mbali na hayo, kuvaa saa hunisaidia wakati wa mitihani au kazi rasmi ambazo huruhusu kutumia simu. Katika mazingira kama hayo, ya shule, kuwa na saa kuna kuwa na faida kubwa saa kwani ninaweza kujipanga muda, kujipangia muda bila vikwazo. Wakati mwingine, saa huweza pia kuwa zawadi zenye kumbukumbu maalum. Watu wengi hupokea saa kutoka kwa wapendwa wao kama zawadi za siku ya kuzaliwa, kuhitimu au mafanikio fulani. Saa kama hiyo, huwa na dhamani ya kihisia zaidi ya kifaa cha kuonyesha muda tu, kwa upande mwingine, kuna siku nimechagua kutovaa saa, hasaa nikiwa nyumbani au mahali ambapo sipatiwi muda. Hii hunipa nafasi ya kupumzika bila presha ya ratiba. Lakini kwa ujumla kuvaa saa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Kupanga kazi zangu ni jambo muhimu sana ili kuhakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi. Hivi ndivyo huwa napanga kazi zangu kwa kawaida. Kwanza kabisa, huanza kwa ku, kuorodhesha mambo yote ninavyopaswa kufanya. Hii ni kama kutengeneza to-do list kila siku au kila wiki kutegemea uzito wa kazi. Kuweka mambo wazi kwenye karatasi au kwenye api ya simu, hunisaidia kuona kwa jumla ni nini ninachohitaji kufanya. Kisha huzingatia hizo kazi kwa mpangilio wa umuhimu. Yale mambo ya dharura au yenye tarehe ya kukamilika ya haraka huwekwa mbele kabisa. Yale yasio na dharura huwa na yapanga kwa muda wa baadaye ili nisijihisi nimelemewa. Kwa mara hutumia mbinu ya muda, yani kuweka ratiba au vipindi vya muda kwa kila wakati kwa mfano, najua saa mbili asubuhi nitasoma, saa nne nitajibu barua pepe na kadhalika. Hii hunisaidia kubaki na mwelekeo wa siku nzima na kuepuka kupoteza muda kwenye mambo ya sio ya lazima. Pia hua nawacha nafasi ya kwa dharura siku huwa haiko kamili bila mabadiliko. Kwa hiyo huwa siweki ratiba iliojaa kupita kiasi. Huwacha muda wa ku mapumziko na kushughulikia mambo yanayo tokea ghafla. Napenda kutumia teknolojia kusaidia kupanga kama vile google kalenda, simu au hata daftari la kawaida. Huwa naandika makumbusho ili nisi sahau kazi muhimu. Pia mwisho wa siku au mwisho wa wiki huwa najidhamini naangalia vile nilichotimiza kilichokwama na sababu yake. Hii hunisaidia kujipanga vyema zaidi kwa siku au wiki iliyofuata kwa hivyo kupanga kazi kwangu ni mchanganyiko. Kuorodhesha, kupanga kipaumbele, kutumia muda vizuri, teknolojia na kujithamini. Hii imenisaidia kwa sana kuwa na utulivu wa kuajibika, kazini na hata katika maisha ya kila siku kwangu.

Naamu, nimekuwa na bahati ya kutembelea baadhi ya maziwa na mito hapa Kenya na hata sehemu zinginezo. Nizungumzie kidogo uzoefu wangu maana wa maji haya kwangu. Nimekuwa na fursa ya kutembelea ziwa Victoria ambalo ni ziwa kubwa zaidi Afrika na la pili kwa ukubwa duniani. Huko nilipata kuona wanyama wa maji, samaki na hata watu waliokuwa wakiendesha biashara ndogo ndogo kando ya ziwa. Ziwa lina umuhimu mkubwa kwa wakati wa maeneo hayo. Kwa vile lina wawezesha samaki, maji safi na hata usafiri nilifurahia pia utulivu wa na uzuri wa mazingira yale. Hssa wakati jua linapochomoza na kuangazia uso wa maji. Pia nimekua na nafasi ya kutembelea mito mbali mbali kama mto tana na mto baadi. Mito hii ni mishipa muhimu ya maji inavyo saidia kwa kulima wanyama na watu kwa ujumla. Nikiwa mtoni najisikia karibu na asili napenda jinsi maji inavyotijika kwa utulivu na au kwa unguvu kulingana na sehemu ya mto. Hii inaleta hisia za amani na furaha. Kwa ujumla, maji haya, ikiwa ni ziwa au mto, yana dhamani kubwa sana. Yana unganisha maisha kutoa kachakula na kutoa mandhari nzuri kwa watu kupumzika. Nimejifunza pia kuwa ni muhimu kulinda mazingira haya ili vizazi vijazo viweze kufurahia uzuri na faida zake. Kama sisi tunavyo fanya sasa. Nikimalizia niseme hivi. Hivyo basi, na shukuru kwa nafasi ya kutembelea na kufrahia maziwa na mizito yetu. Na kushauri, na shauri kila mtu apate fursa ya kuenda kuona uzuri huwa asili ya kujifunza umuhimu wake. Kwa sababu ina manufaa mingi kwa maisha ya mtu na hii inakuvutia pia watalii.

Kwa kweli, swali la kama napenda kuvaa kofia linaweza kuonekana rahisi kwa haraka. Lakini linazua mjadala mpana kuhusu mitindo ya maisha, utamanduni, hali ya hewa, kazi na hata utambulisho binafsi kwa upande wangu. Ningesema ndiyo naam napenda kuvaa kofia. Lakini kula hali fulani na sababu tofauti zinazochangia uamuzi wangu wa kuivaa au kutovaa kofia katika nyakati tofauti. La kwanza ni kuwa kofia nisehemu ya vazi ambalo linatimiza kazi zaidi ya moja. Ninalinda kichwa dhidi ya jua kali, mvua au hata baridi. Mimi binafsi nikiwa naenda maeneo yenye jua kali kama vile sehemu ya za pwani au maeneo ya jangwa kofia huwa rafiki yangu mkubwa. Hii ni kwa sababu inasaidia kuzuia kukuungua na jua, kupunguza jasho kupita kiasi na kuleta kivuli usoni. Kwa hiyo, kwa ajili ya afya na kinga, kofia ni muhimu sana. Pia, kuna kofia za mitindo zile ambazo huvaliwa kama sehemu ya urembo au kuonyeshana mwonekano wa kipekee. Kwa mfano, kofia ya bucket hat au fedora ni mitindo ambayo imeenea sana hasa kwa vijana na watu wanaopenda wavaaji wa kisasa. Mimi binafsi nimewahi kuvaa kofia kama hizi hasa kwenye hafla za mitindo au hata matamasha. Na huwa najisikia vizuri na nikiwa tofauti. Inaongeza mvuto huleta ujasiri na mara nyingi hata huzua mazugumzo. Hata watu wanaweza kukuuliza ulipoipata au kukusifia kwa jinsi inavyokutosha. Hata hivyo kuvaa kofia si tu suala la mitindo bali pia linaweza kuwa sehemu ya utambulisho wa kikazi au kijamii. Kwa mfano polisi, wanajeshi, wahudumu, wa afya na hata viongozi wa dini huvaa kofia maalum kama sehemu ya sare yao kwa hivyo, kwa wengine huvaa kofia sio chaguo tu bali ni wajibu. Mimi sijawahi kuwa kwenye kazi inayohitaji kuvaa kofia kila siku. Lakini ninaelewa umuhimu wake kiutambulisho. Katika baadhi ya utamanduni pia kuvaa kofia huonyesha heshima au hadhi. Kuna jamii ambazo watu huvaa kofia maalum wakati wa sherehe kama harusi, mazishi au mikutano ya kifamilia. Hili linanikumbusha umuhimu wa kuheshimu utamanduni na jinsi vazi kama kofia linaweza kubeba ujumbe mkubwa zaidi ya tunavyo dhani. Lakini pia kuna nyakati ambazo sipendi kuvaa kofia kwa mfano nikiwa ndani ya nyumba au kama maeneo yasiyo na jua kali au baridi mara nyingi huona hakuna haja kuvaa kwa hiyo kofia. Wakati mwingine kofia inaweza kusababisha joto kichwani. Hasa ikiwa ni mzito au imetengenezwa ka vitambaa vinavyo pitisha hewa vizuri. Hali kama hizi hufanya mtu ajisikie kuchemka au kutokwa na jasho kichwani wengine huona. Wengine huona kwamba kofia huchangia kuficha nywele au hata kusababisha nywele kuchakaa. Jambo ambalo linategemea aina ya kofia na muda ya kuivaa.

Kupokea maoni kutoka kwa wengine na jambo muhimu sana maishani, iwe ni kwenye kazi mahusiano, au hata kwenye maendeleo binafsi. Mimi binafsi napokea maoni kwa njia ya kufungua moyo, kusikiliza kwa makini na kuchuja kile kilicho cha msaada, ili niweze kujiboresha. Lakini haikuwa rahisi siku hizi, ama siku zote. Nilijifunza kuwa muda kwamba maoni yanaweza kuwa zawadi au changamoto kulingana na jinsi unavyo yatafsiri wakati mwingine mtu anapokupa maoni hasa yanapokuwa ya kukosoa unaweza kujisikia hujapendezwa. Ni hali ya kawaida kwa mwanadamu kujilinda au kujihami. Lakini niligundua kwamba maoni ni kama kioo yanaweza kukuonyesha kile huoni mwenyewe. Sasa ninapopewa maoni najaribu kutochukulia binafsi kwanza najiuliza ni nini sasa mtu huyu anajibu anajaribu kuniambia. Kuna ukweli wowote hapa ambao anaweza kutumia kujiboresha. Kuna tofauti kazi ya kati ya maoni ya kujenga na ya kubomoa yara kujenga hujo na njia njema yanakuwa na mfano na mara nyingi yanatolewa kwa upole. Kama mtu ananiambia, nafikiri ukiwasilisha kwa sauti ya chini kidogo ujumbe wako utaeleweka vizuri. Basi huo ni ushauri wa msaada. Nikipokea ninapokea hilo kwa shukrani na heshima. Kujitahidi kutumia ushauri kama huo ili kufanikisha kazi yako. Lakini pia nimekutana na maoni ambayo hayajengi yale ya kukosoa bila msingi na kukatisha tamaa au yanayoletwa kwa lengo la kudhihaki. Katika hali kama hizo huwa najifunza kuchuja najiuliza je kuna jabmbo lolote la maana katika haya maoni ikiwa jibu ni hapana naendelea mbele bila kuyadhiri yasiyo ya kisaikolojia zaidi ya hayo kuna maoni ambayo yamekuwa na mchango mkubwa wa sana katika maisha yangu. Watu waliowahi kuniambia mambo madogo kama vile jaribu kupanga muda wako vizuri au andika malengo yako chini alinisaidia sana kubadilika na kuwa bora. Hivyo sasa huwa na natafuta maoni kwa makusudi. Mara nyingi huwa nauliza marafiki wenzangu kazini au hata familia. Unaonaje hii kazi niliofanya au unadhani naweza boresha wapi kupokea maoni pia kunahitaji uvumilivu wakati mwingine. Unaweza kupewa ushauri ambao huwezi kutekeleza mara moja. Hapo ndipo subira na mipango inahitajika. Unaandika, unafikiria na unafanya kazi juu yake kwa muda hatimaye, unajikuta, unapanda ngazi. Hatua kama hatua. Kwa hivyo, kwa ujumla mimi hupokea maoni kwa moyo. Na kujifunza. Si kila ushauri hautakubali. Lakini mtaheshimu kila mtu anayechukua muda kunipa Mrejesho. Hii imenisaidia kukuwa kujenga tabia bora kuboresha kazi zangu na hata kuimarisha mahusiano yangu ya na wengine.

Uaminifu ni mmoja ya thambia, ninao nin ninayoipenda sana kwa wengine. Lakini kwa undani zaidi, kuna thambia kadhaa nazo ambazo, ninazo zinanivutia nani z ninazo zidhamani sana kwa wale naowasiliana nao, au kuhishi nao katika maisha ya kila siku. Napenda kuzungumzia hizi tabia, baadhi yazo, monda moja mbaanda ya nyingine, kurez kuereza sababu ninazo nz ninazidhamini sana. Ya kwanza ni uaminifu kama nilivyosema hapo awari, katika ndunia ya leo, watu wengi wamekua wakijaribu ku kukujipatia faida binafsi hata kwa jia zisizizo, za kweri. Kwa hivyo, unapo kutana na mtu mkweri anaye simama kwenye msingi ya ukweri, hata kama hari si nzuri, mtu ambaye haogopi kusema ukweli hata ukiwa mgumu, mtu huyo anastahili heshima kubwa. Uaminifu hujenga imani, na mbira imani hakuna usiano wote unao weza kudumu. Iwe ni urafiki familia, au hata kikazi. Ya piri ni heshima. Heshima ni thambia ya msingi sana, na inaadhir inaha inadhihirika kwa njia nyingi. Jinsi mtu anavyo ongea na wengine, anavyosikiriza, anapo kumbari, tofauti za wengine, hata jinsi anavyojiereza. Mtu mwenye heshima anaepuka matusi, kejeli, au dharau. Nafikiria kwa kwanza, kambra ya kusema, na kujaribu kuerewa kupande wa piri wa mtu mwingine, hata kama hawakubariani. Ya tatu ni wabi jibikaji, napenda mtu anayochukua jukumu la matendo yake mtu ambaye haachi lawama, kwa wengine, kila mara ambao anayo enda kombo wana wajibikaji uonyesha kwamba mtu huyo yuko tayari kujifunza kukua na kubemba majukumu yake bila kisingizio. Ya ya nne ni huruma na upendo kwa wengine. Ninawapenda watu ambao wana moyo wa kusaidia, wale ambao wana jari masirahi ya wengine. Watu wanaojitorea kusaidia mtu waniye na shinda, hata bira kutegemea maripo. Katika jamii zetu, watu kama hao hureta faraja, huogopa m mshikamano na kuonyesha kuwa, bado kuna utu i. Pia, napenda u unyenyekevu. Mara wanyenyekevu ni w wa watu wanyenyekevu ni wa tu wanaotambua kuwa, hawajui kila kithu, na wakotayari kujifunza kutoko kwa wengine bila kujisikia wawo ni mbora zaidi. Hii tambia hureta mazingira mbora, ya maerewano, kujifunza na kusaidiaene. Kisha, kuna uwezo wa kusamehe. Kwathu wanaojua kusamehe abao hawa hawaweki chuki mioni mwao. Huwa na amani zaidi na kuwafanya watu wengine kujisikia huru kuwa karibu nao. Kwa sea ni e esehemu ya ubinadamu na mtu mwi mwenye moyo wa kusamehe, ni mu mtu ambaye anaweza kuenderea vizuri na mausiano ya aina yoyote. Kwa ujumla, tambia hi hizi zote, uaminifu, heshima, huduma, uwajibikanji, wenyekevu na kusamehe, zinategeneza mtu ambaye ni rahisi kuishi nae. Kufanya kazi nae na hata kumishi e rikisha katika maisha. Ndiyo maana mimi huji hisi kuvutiwa sana na watu wenye tambia hizo. Zote ni ivyo sema hapo juu.

Mimi huwa napiga picha mara nyingi sana. Lakini sio kila siku kwa sababu sina wakati wa kila mara kupiga picha. Kwa kawaida napiga picha wakati kuna tukio maalumu. Au wakati unaona kitu cha kuvutia ambacho ningependa kukikumbuka. Au kushirikiana na marafiki wangu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano napenda kupiga picha wakati niko kwenye likizo au wakati kuna sherehe au mkusanyiko wa familia au marafiki. Hapo napiga picha nyingi zaidi. Lakini pia kama mtu anayependa teknolojia na ubunifu napiga picha kwa ajili ya kufunza na kujifunza zaidi kuhusu namna ya kupata picha nzuri. Kuangalia muanga, ango na vitu zinginezo zinazosaidia picha kuwa ya kuvutia. Hii inafanya nipige picha hata kama hakuna tukio kubwa labda picha za majaribio za vitu mbalimbali. Kama vile mandhari, chakula au vitu vya kawaida nyumbani. Kwa upande mwingine, kwa sababu napenda kutumia simu yangu sana, mara nyingi napiga picha za haraka ili kurekodi matukio madogo madogo ya kila siku. Kama picha za watoto wakicheza, marafiki au hata mandhari ya mtaa. Ninjia nzuri ya kuhifadhi kubukumbu ndogo ndogo ambazo zinaweza kusahaulika haraka kama haziwezi kurekodiwa. Pia, napiga picha mara kadhaa kwa wiki lakini si kila siku. Hii ni kwa sababu maisha ya kila siku huwa na shughuli nyingi. Na wakati mwingine sipati nafasi ya kupiga picha au sina hamu ya kutumia simu au kamera kupiga picha. Lakini napenda kuhakikisha kuwa napiga picha angalau mara mbili au tatu kwa wiki. Hasa wakati ninaenda sehemu tofauti au nina hisia za kuonyesha vitu kizuri. Kitu kizuri ama vitu vizuri. Kipindi kingine napiga picha zaidi ni wakati wa sikukuu kama krisimasi au sikukuu za kitaifa ambazo tunakusanyika na familia au marafiki na kuwa na wakati mzuri sana. Hii inaniwezesha kuchukua picha za kumbukumbu na pia kushiriki kufurahia hiyo na watu wengine kwa ujumla. Napiga picha ili kuenzi kumbukumbu, kujifunza, stali, mpya. Na pia kushirikiana na watu kupitia mitandao ya kijamii kama instagram, whatsapp na facebook. Hii inakuwa njia yangu ya kuwasiliana na marafiki na familia hata kama hatuko pamoja. Pia napenda kutumia picha kama njia ya kujieleza. Hasa kama kuna hisia fulani ambazo siwezi kusema kwa maneno. Basi, picha zinaweza kueleza zaidi kwa mfano. Picha za mandhari ya ya jua likizama au maua. Zinanifanya nihisi amani na furaha. Kwa hivyo, mara ngapi mara ngapi napiga picha inategemea ni hali ya maisha yangu na hisia zangu. Lakini kwa mtu anayependa teknolojia na ubunifu kama nyingi picha ni sehemu muhimu sana ya maisha. Na nitapiga picha mara kwa mara, kadri ninavyopata nafasi ya msukumo.

Ni jambo zuri sana kufikiria kuhusu mtu alie kufundisha jambo muhimu maishani mwako. Kama mimi, kuna watu kadhaa waliochangia mafanikio yangu na maisha yangu kwa ujumra lakini rakini mtu mmoja alie kuwa na mchango mkubwa zaidi ni babangu, mamangu, mwalimu, kaka, na ndugu zangu na marafiki wangu. Kama nilivyokuwa mdogo, siku zote nilikuwa na maswali mingi kuhusu maisha mafanikio na jinsi ya kukubaliana na changamoto, kukabiriana na changamoto. Mtu huyu alieniwezesha kuoana maisha kwa jia tofauti. Anakaniambia kuwa sio kila jambo inaweza kuwa raisi katika kwa rakini kwa bidii uvumirivu na imani mtu anaweza kufanikisha mambo makubwa. Jambo muimu ambaro alinifundisha ni dhamani ya bidii na kutoku kata tamaa. Aliniambia kwamba maisha si safali raisi, kuna vizingiti na kuna matetizo yeneo tokea, lakini hakuna chakushtua kama kuacha kujaribu. Mara zote, ananiereza kuwa kushindwa ni sehemu ya fanikio, anakuwa ni muhimu kujifunza kutokana na makosa badara ya kuyakataa. Pia alilitumia mifano raisi kutoka maisha yake mwenyewe ambayo na aliweza kushinda changamoto kubwa kupitia nidhamu na marengo dhabiti. Nilijifunza pia kutoka kwa tambia yake na kuishi kwa uaminifu, kuheshimu wengine na kusidia jamii. Kwa mfano nilikubuka wakati moja alipokuwa na tatizo kubwa ra masomo. Niriisi kukata tamaa sana. Rakini yeye alinipatia nguvu kwa kunireza kwamba mimi ni mtu mwenye uwezo. Na kwamba lazima nitumie munda wangu vizuri zaidi na kujiamini. Alinipatia mikakati na ya kusoma vizuri kupanga munda na kuomba masahanda pare napoitaji. Jambo hiri ririnisaidia sana sio tu kwa masomo mbali na maisha yangu ya kila siku. Pia alisisitiza umuhimu wa kuwa na marengo wazi maishani na kufuata marengo hayo bila kuyumba. Hii inamaanisha kuwa mtu anapopata changamoto anapaswa kubadilika na kuendelea mbele mbaanda kurudi nyuma. Nimemshukuru sana kwa kuwa mwongozi wa maisha yangu mtu alienifunza maadili ya kuwa mtu mwema na mwenye marengo. Kira nikiwaza juu ya mafanikio yangu naona mchango wake mkubwa. Pia mtu mwingine alienifundisha jabo muimu ni mwalimu wangu na shure ya msingi abaye alinifudisha umuhimu wa kusoma kwa bidii na kuwa na nidhamu alinifudisha kwamba erelimu nifunguo ya mafanikio na kwamba sio kila mtu anapata fursa hii. Hivyo ni jukumu langu kuitumia vizuri. Kwa hiyo, mambo ambayo nimejifunza kutoka kwa watu hawa ni msingi wa maisha yangu. Nimejifunza kuwa mafunzo makubwa hayakuja tu kwa kusoma vitabu bari kwa kuishi na kujifunza kutoka kwa watu wengi wenye hekma na uzoefu katika maisha, kila mtu anahitaji mtu wakumpa ushauri na kumfutisha jambo muhimu. Na mimi nimebahatika kuwa na watu wengi wa aina hiyo. Hivyo, mtu alenifundisha jambo muhimu mtu ambaye hakufundisha tu maneno bali kwa matendo.

Munda wangu wa mbure ni muhimu sana kwa wangu kwa sababu uhitaji kupumzika mbari pia kujifunza na kuboresha maisha yangu. Mimi huwa na shuguri bari bari zizofanya wakati wa bure kurigana na hari na mazingira yangu ni nayo ishi. Kwanza kabisa napenda kusoma vitabu na makara baribari zinazo husu mambo ambayo yananivutia kama vile maendereo binafsi teknolojia na pia handithi za watu waliopata mafanikio makubwa. Kusoma hu niwezesha kupata maarifa mapya na kunipanua mtazamo wangu juu ya maisha na kazi. Pia napenda kusikiriza mziki wakote wa kupumzika. Mziki hunipa raha na kunifanya ni sahau matatizo mandogo mandogo ya kila siku ninayopitia kwa wiki ama kwakikazi. Pia kuna nyimbo balimbali zinazopenda kuringana na mood yangu kama vile muziki wa upole kwa kupumzika na wakikasi, ninapohitaji kuamka au kupata motisha wakati mwingine pia. Napenda kutumia munda wangu wa bure, kujifuza ujozi mpya kwa njia ya mtandao. Kama vile masom ya kompyuta, ruga, au hata vindio tutorials za ubunifu. Hii inanisaidia kukuza uwezo wangu wa kunipa fursa ya kufanya njambo ama mambo mapya. Pia napenda kujumuika na familia na marafiki wakati wangu wa mbure. Hii ni muhimu sana kwa wasababu hujenga mahusiano na kunipa furaha ya kweri. Tunaweza kufanya shugri za pamoja katika kucheza michezo ya mezani, kutazama firamu hau hata kutembea pamoja. Mara nyingine napenda pia kutembea nje kwa mazoezi au kwa burdani. Hii inanisaidia kuondoa mkazo na kunipa nguvu mpya kwa kazi na masuara mengine ya maisha. Mazoezi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Katika munda wangu wa kuburi pia napenda kuandika mawazo yangu na marengo yangu. Si kwa sababu ni lazima bari kwa sababu husaidia akiri yangu kujiweka katika mpangirio na kuleta mwelekeo mzuri wa maisha. Kuandika pia ni njia nzuri ya kujiereza na kujifunza kuhusu nafasi ya nafsi yangu. Kwa kweri maisha ya kila siku ni busy sana. Hivyo ni muhimu kutumia mnda wa mbure kwa busara iri sio tu kupumuzika bari pia kufanikisha mambo ambayo yatasaidia maisha yangu kwa ujumra.